Kumbukumbu nzuri ninayokumbuka kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki zangu jioni baada ya shule. Kila siku tulipomaliza masomo, tulikuwa tukikimbia nyumbani, kubadilisha sare, kisha tunakusanyika uwanjani au barabarani karibu na nyumba zetu. Michezo yetu ilikuwa rahisi, lakini yenye furaha kubwa. Kama vile kuruka kamba, kombolea, majificho na kukimbizana. Tulicheka sana bila kujali vumbi, jasho au uchovu.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni kipindi cha elimu au burudani. Napenda vipindi vinavyofundisha mambo mapya kama makala au documentaries, kuhusu historia, mazingira au maisha ya watu mbalimbali. Pia napenda vipindi vya maigizo au tamthilia kwa sababu vina hadithi za kuvutia na mafunzo ya maisha kwa ujumla. Napenda vipindi vinavyo burudisha huku vikinifunza na kuniongezea maarifa.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi. Muziki wa jadi hunivutia kwa sababu unaonyesha utamaduni, historia na maisha ya jamii. Midundo na ala za jadi, hunifanya nijisikie karibu na asili na urithi wetu. Pia, napenda muziki wa jadi kwa sababu hubeba mafunzo, hadithi na maadili yaliyopitishwa kutoka kizazi hadi kingine. Kusikiliza muziki huo hunipa furaha, heshima na utamaduni na kunisaidia kuthamini asili yangu.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kushughulikia changamoto na kufanya kazi na watu tofauti. Kupitia kazi nimejifunza kuwa si kila jambo huenda kama ulivyopanga. Hivyo ni muhimu kuwa na subira kubadilika na kufikiri haraka ili kutatua matatizo pia, kufanya kazi na watu wenye tabia, mawazo na uwezo tofauti kumenifundisha umuhimu wa mawasiliano, ushirikiano na heshima nimejifunza kusikiliza wengine kukubali maoni tofauti na kufanya kazi kama timu ili kufikia lengo la pamoja. Kwa jumla, uzoefu wa kazi umenifundisha uwajibikaji nidhamu na kujiamini mambo ambayo ni muhimu sana katika maendeleo ya kazi na maisha kwa ujumla.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya heshima na uwazi. Mara nyingi, napendelea mazungumzo ya ana kwa ana, kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na mawazo ya mtu vizuri zaidi. Hata hivyo, pia napenda kutumia simu, au ujumbe mtandaoni, kama vile whatsapp, au barua pepe, hasa pale mawasiliano ya haraka, yanapohitajika. Kwa ujumla, napenda kuwasiliana kwa njia inayo jenga uwelewano, heshima na uhusiano mzuri.

Kila asubuhi ni napo amka, mimi huanza kwa kuoga na kupiga mswaki, kisha kuvaa nguo safi. Baada ya hapo, mimi hujipanga kwa siku. Mara nyingi, mimi hufanya mazoezi madogo madogo kama vile kutembea au kufanya mazoezi ya nyumbani ili kuamsha mwili. Kisha, mimi hujipatia chakula cha asubuhi chenye lishe bora kama vile mayai, mkate au juisi ya matunda. Kisha mimi huandaa vitu vya shule au kazi. Muda huu wa asubuhi hunisaidia kuanza siku kwa utulivu, nguvu na mpangilio mzuri.

Kitu kinacho nifanya ni cheke, ni vitu vya kuchekesha vya kila siku. Kama wenzangu wanaposema kitu cha kuchekesha, mtoto akifanya kitendo cha upuzi, au tukio la kushangaza linalo tokea karibu nami. Pia, vichekesho kwenye filamu, video, au michezo hunifanya ni cheke sana. Kwa ujumla, chekolangu hutokea pale panapo pata furaha, mshikamano, au tukio la kushangaza linalofanya nijisikie vizuri moyoni na kufurahia maisha.

Je unapenda kuendesha baiskeli ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya kustarehe. Napenda kuendesha baiskeli kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Je, unapenda kunywa maziwa? Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa hunipa nguvu, ni chanzo kizuri cha lishe, na hunisaidia kuimarisha mifupa na meno. Pia, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni baridi, na hunifanya nijisikie safi na mwenye afya. Hasa, asubuhi au baada ya mazoezi kwa jumla, maziwa nikinywaji ninachopenda kwa ladha yake na manufaa yake ya kiafya.

Ninapo fanya kazi na timu ya mbali, mimi huanza kwa kuwasiliana wazi na kupanga malengo ya pamoja. Tunatumia mitandao kama vile barua pepe, zoom, teams au whatsapp kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake. Pia, huwa na ratiba za kufuatilia maendelea ya kila mtu na kushirikiana mara kwa mara, ili tatizo lolote litatuliwe kwa haraka nina jitahidi kuwa wazi, mkweli na msaidizi wakati wowote ili timu ifanikishe kazi kwa usahihi. Kwa jumla, kufanya kazi na timu yambali ufanikishwa kwa mawasiliano mazuri, uwajibikaji na ushirikiano hata kama hatuko katika sehemu moja.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Napenda kuhusu shirika langu, mazingira mazuri ya kazi, na ushirikiano kati ya wafanya kazi. Kunamawasiliano ya wazi, kuheshimiana, na kufanya kazi kama timu, jambo linalo rahisisha kufanikisha malengo. Pia, napenda jinsi shirika linavyo dhamini mafunzo na maendeleo ya wafanya kazi likitowa fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Zaidi ya hayo, shirika linamaadili mema na malengo yaliyowazi. Jambo linalofanya nijisikie kujivunia kuwa sehemu yake.

Unapenda kufanya kazi pekee yako au na wengine? Napenda kufanya kazi na wengine. Hasa pale kazi inapohitaji mawazo tofauti na ushirikiano. Kufanya kazi na timu, hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine, kubadilishana mawazo na kufanikisha kazi kwa haraka na ufanisi. Hata hivyo, napenda kufanya kazi pekee yangu, pale ninapo hitaji umakini mkubwa au kupanga kazi maalum. Kwa jumla, napendelea mchanganyiko, wa kufanya kazi na timu, na kufanya kazi kibinafsi, kulingana na aina ya kazi.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako ndio nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu wazo la kuwa na biashara hunivutia kwa sababu hunipa nafasi ya kujitegemea kutumia ubunifu wangu na kutatua matatizo katika jamii kuanzisha biashara pia, hunifundisha uwajibikaji, uvumilivu na kupanga malengo, ingawa linachanga moto, wazo hili hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kufanikisha ndoto zangu.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kupunguza matumizi ya plastiki, huanza kwa kuepuka kutumia plastiki za kutumika mara moja, kama mifuko ya kununulia chakula, au vyombo vya chakula vya plastiki. Badala yake, huchagua mfuko wa kitambaa, chombo cha chuma au glasi, zinazoweza kutumika tena.